Ndiyo, mimi natumia mfumo wa usalama wa vidole, sababu ni salama kwa sababu alama za vidole ni za kipekee kwa kila mtu, na ni rahisi na haraka kutumia badala ya kuandika nenosiri kila wakati.

Mimi ninapoanza kazi, huwa napanga na kutatua mambo kwa utaratibu ili siku nzima, iwe na tija. Hatua ninayochukua ni kupanga kazi za siku, kukagua barua pepe au jumbe muhimu.

Ndiyo naishi mahali nilipozaliwa na baba na mama. Na wananipenda sama. Wananipea motisha kusoma masomo yangu inaendalea kila siku. Huwa natia bidii kila mara. Na nafuraia. Ju naishi na wao.

Ah kuhusu chakula cha jadi, mimi napenda sana ugali na samaki wa kukaanga. Sababu ni, ni kitamu na kinashibisha haraka. Alafu kina udhabiti na ladha ya asili.

Kulingana na mimi mfanyabiashara bora zairi hana jina moja tu kwa sababu ubora hutegemea maono, maadili na matokeo lakini kwa ujumla mfanyabiashara bora ana sifa hizi kama maono, ujasiri na uaminifu na uma.

Ndiyo ningependa kujaribu teknolojia mpya sana kwa sababu teknolojia mpya huleta ufanisi na urahisi katika maisha na kazi halafu pia hutoa nafasi ya kujifunza ujuzi mpya.

Mimi si mtu wa kuchelewa, mimi ni mtu wakuhai, juu napenda kufika kwa mapema, ikifika ni kazi nachapa kwa bidii, kazi mimi hufanya kulingana na kazi nimepewa namaliza na taimu nime pewa na muda.

Wakati mkuu wa mpira wa baseball ni inning ya mwisho. Hapa ndipo mchezo unapo onekana zaidi na ushindano kuwa mkubwa. Halafu ni inning ya nine.

Ujuzi ambayo ningependa kujifunza zaidi ni kufikiri kimkakati na ubunifu wa hali ya juu. Sababu ni hunisaidia kutatua matatizo magumu kwa busara halafu pia huongeza ubunifu katika kazi na maisha.

Mwezi ambayo ninaupenda zaidi ni mwezi wa disemba. Sababu ni mwezi huleta hali ya sherehe na furaha, majire ya krismasi na mwaka mpya. Na pia ni wakati wa kutafakari mwaka uliopita na kupanga malengo ya mwaka mpya.

Kifaa ambayo siwezi ishi pasipo ni kifaa kinachoitwa simu janja. Ni simu inaitwa smartphone sababu ni simu hutumika kwa mawasiliano.

Mimi huwa napenda mkutano. Yenye mpangilio mzuri mkutano yenye lengo wazi pia napenda mkutano yenye ushirikiano. Yenye inaleta mawasiliano mzuri.